Filamu ninayoipenda zaidi ni filamu ambayo inaitwa the pursuit of happiness kwa lugha ya kimombo. Ni filamu ambayo inasimulia hadithi ya mwanaume mmoja anayepitia zaidi maisha magumu lakini hakati tama. Anaendelea kupigania ndoto zake ili kumpatia mtoto wake maisha bora. Filamu hii inatumika kufundisha kuhusu uvumilivu na bidii na matumaini katika maisha ya binadamu mwanaume huyu anapopitia changamoto hizi anazidi kuendelea changamoto ambazo anapitia kwa mfano ni kama ukosefu wa kazi, umaskini, kukosa makazi na pia anashindwa kumlinda mtoto wake Licha ya changamoto hii hakati tamaa anaendelea kutafuta kazi, anaendelea kusoma, anazidi kujifunza na kupigania ndoto zake za hapo awali. Na mwishowe baada ya haya yote tunaona kuwa maisha yake yana anza kuwa nzuri, anapata kazi, anabadilisha maisha yake na ya mtoto wake. Na filamu hii inanifunza kuwa nisikate tamaa katika maisha kuna pandashuka za maisha lakini nisikate tamaa nizidi kujipa moyo na nizidi kutia bidii niwe mvumilivu na nitumainie mungu kila wakati kuwa mambo yataenda sawa. Pia filamu hii inanifunza kuwa familia ni nzuri, ni nzuri kupigania familia, ni nzuri kutia moyo katika kila jambo ambalo mtu anatenda Kwa hivyo hii ni moja wapo ya filamu ambazo ninapenda sana kwani huwa ina mafunzo zaidi kwa maisha yangu.

Shule ni sehemu nzuri katika maisha ya binadamu. Ni mahali ambapo tunajifunza, tunakuwa na tunajenga maisha yetu ya sasa na hata maisha yetu ya baadae. Mojawapo ya kumbukumbu ambazo ninazikumbuka ambazo zilinifurahisha sana na ni nzuri katika maisha yangu ni marafiki wa shule. Tulikutana na watu kutoka familia mbalimbali lakini tukawa kama ndugu. Tukacheka pamoja, tukasaidiana katika masomo, tukashirikiana katika michezo na shughuli mbalimbali za darasani. Urafiki huu hulitufundisha kushirikiana, kueshimiana na kusaidiana. Haya yalinifanya niwe mwanafunzi bora katika maisha. Jambo hili lilinisaidia sana na kunifanya kuwa mtu bora. Kumbukumbu nyingine ni walimu wetu. Tuliwapenda sana walimu wetu. Walikuwa wakali lakini wengi wao walikuwa na nia njema ya kuto kuhakikisha kuwa tumefaidika katika maisha. Walitutia moyo, walitufundisha nidhamu, walitusaidia kugundua vipaji vyetu na hata baada ya hayo yoote walihakikisha kuwa wamechangia kuwa sisi ni watu bora. Pia shughuli ambazo ninakumbuka katika maisha ya shule ni shughuli ya michezo. Pala ambapo tulijiunga na michezo mbalimbali na hata sanaa tulishirigi katika mpira wa miguu, riadha, drama, muziki na mashindano ya shule ili kuleta kujenga vipaji vyetu na kuleta furaha. Haya ni kumbukumbu ambayo siwezi hata jaribu kusahao. Pia kumbukumbu nzuri ambazo ninazo ni safari za shule pale ambapo tulienda safari mbalimbali za kimasomu safari hizi zilituwezesha kuwa watu bora kabisa Tulitembelea maeneo kama hifadhi ya wanyama, makumbusho na pia viwanda safari hizi zilituonyesha mambo ya dunie kwa vitendo si tu darasani Kwa hivyo nina kumbukumbu nyingi za shuleni ambazo ninazidhamini na ninazifanya ninaziona kama kumbukumbu bora katika maisha yangu.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya mvua. Wakati mvua inapoanguka ardhini kavu, huwa kuna harufu ambayo huwa inajitokeza. Na ni harufu tu ya kipekee, safi na ya kutuliza akili. Harufu hii huwa inapatikana wakati ardhi inatoa harufu nzuri baada ya msimu wa jua kali. Huwa inanikumbusha utoto, mashambani na wakati wa amani. Inafanya nijisikia mtulivu na mwenye matumaini na mwenye furaha. Harufu hii pia huashiria mwanzo mpya. Baada ya ukame huwa mvua huleta uhai mpya kwa mimea, wanyama na hata watu. Kwa hivyo harufu hii hunipa hisia za matumaini na faraja kuwa mambo yatakua sawa. Kwani unapata wakati kulikuwa na ukame, wakati wa jua kali, mambo huwa mengi, mawazo huwa mengi, huwa hakuna mimea, huwa wanyama wanafariki, pia unapata binadamu wanakosa hata maji ya kunywa Lakini wakati kuna mvua, harufu hii huwa inatukumbusha matumaini mbali na harufu ya mvua ambayo ninaipenda huwa ninapenda harufu ya kahawa, harufu ya maua, harufu ya vitabu vipya. Harufu hizi hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie vizuri. Kwa hivyo ninapenda harufu zaidi ya ile ambayo inanikumbusha upotovu. Bali napenda harufu ambayo inanikumbusha amani, inanikumbusha matumaini na kumbukumbo nzuri za maisha. Kwa hivyo ni vyema mtu kutambua au kujua harufu ambayo anaipenda na ina madhara au ina umuhimu yepi katika maisha yake. Yangu haina madhara bali ina umuhimu na inanikumbusha vitu ambavyo ni vya maana sana.

Ninapenda kuandika. Kwani kuandika ni jambo muhimu sana katika maisha ya yetu ya kila siku. Huwa ninapenda kuandika kwa sababu husaidia katika mawasiliano. Watu wanapokutaka kuwasiliana utapata kuwa wanaandika ili kuhakikisha mawasiliano yao yamefanikiwa kwa mfano kuandika barua au kuandika barua pepe. Pia, wandishi upanga mawazo. Unapoandika inakusaidia kupanga mawazo yako yawe nzuri na kuyaweka mambo wazi. Bali si kama kusoma. Kusoma ni ya kuelimisha tu mtu. Pia kuandika hufanya mtu kuongeza marifa. Unapoandika kazi yako utapata kuwa una muda fulani wa kujifunza zaidi na hivyo inakuwezesha kuongeza maarifa. Pia uandishi usaidia katika kutoa hisia. Wakati unahisia fulani na unataka kujielezea utapata wakati unandika inakuwezesha kupunguza msongo wa mawazo na hivyo kukufanya uweze kutoa hisia zako kwa maandishi. Na pia uandishi ni moja wapo ya njia ya kuhifadhi kumbukumbu. Unapoandika unaifadhi kumbukumbu ambayo yametokea katika maisha yako na unaweza kuyasoma baadae. Uandishi ambao unapenda sana ni uandishi wa kielimu. Palenambapo shuleni unaandika insha au utaandika ripoti za utafiti na kadhalika. Pia uandishi wa kitaaluma kama vile wakati ninaandika barua za kazi, maombi ya ajira ni moja wapo ya uandishi ambao ninaupenda zaidi. Uandishi una faida kwani uongeza ubunifu, uboresha lugha, uongeza kujiamini na hata vile hufanya mtu kuhifadhi historia za maisha yake.

Kwangu mimi napendelea chakula chenye ladha ya kati, yaani chakula ambacho kina viungo vya wastani, kina ladha nzuri na harufu tamu, ni chakula ambacho hakina pilipili kali, na chakula ambacho kina mchanganyiko wa chumvi, viungo na ladha asilia. Kwa mfano chakula ambayo ninapenda sana ni pilau, pilau ambayo imewekwa viungo vya wastani, bali si viungo vingi ambavyo vitafanya mwili wangu udhoofike au afya yangu idhoofike. Chakula hikimara nyingi huwa ni cha kunifurahisha sana na ni chakula ambacho hakichomi ulimi, ladha yake ni tamu kwa ujumla. Kwa hivyo, mimi napenda chakula ambacho hakina viungo vingi vya kufanya chakula kiwe kali, napenda tu chakula cha wastani, chakula ambacho ni laini hakina ukali mwingi wala viungo vingi vya kupikia.

Mimi hutazama video mtandaoni hasa kupitia YouTube, kwa sababu, a kwenye YouTube, kuna v s a video nyingi ambavyo ni vya burudani, a elimu, muziki na mafunzo. Pia ninapenda kutumia a mtandao wa tiktoku wakati ninataka kutazama video fupi fupi za kuchekesha na za kuvutia. Kwani video vya tiktoki huwa fupi na nivya ku burudisha tu kwa muda mfupi. Wakati mwengine pia huwa ninatumia facebuku na instagramu kutazama video zinazo shiriki ushoa nao wa marafiki na pia kurasa zinazo zifuata. Hii unifanya kuwa ninahisi kuwa m mwenye utulivu wa akili, na mwenye burudani zaidi. Majukwaa ya haya, a hunipa nafasi ya kuona, habari, mitindo na hata matukio mbali mbali kutoka sehemu tofauti za duniani. Na pia hunipa maarifa na kunifanya kujua mambo ambayo yanatokea hivi sasa katika nchi yetu na hata dunia nzima. Kwa jumla napenda majukwaa ambayo nitahisi kutumia na yana video nyingi na yananiwezesha kupata maudhui ninayopenda haraka zaidi.